Ninafuata timu ya Manchester United kwa sababu ninaipenda, japo kuwa imekuwa na mwendelezo, mbaya sasa hivi lakini timu ninawaipenda sana. Ninaipenda pia Madrid kwa sababu ni timu nzuli, imekuwa na mataji mengi ya kombe la duni, mataji mengi ya kumbela la mabingwa, ulaya, kwa hivo ninaipenda sana.

Napenda mambo mengi kuhusiana na dini, jambo la kwanza, humpa mtu mwelekeo wa maisha, dini humsaidia mtu kujua lengo, la kuishi, mema na mabaya, na namna ya kuishi kwa haki, hujenga pia maadili mema, hufundisha upendo, uaminifu, uvumilivu, nyenyekevu, na kusaidiana hayo yote ni mambo nayapenda kuhusiana na dini, pia dini huleta amani ya moyo, hichi ni kitu nachokipenda sana. Pia kingine huimarisha mshikamano wa jamii, watu huunganishwa kupitia ibada, misaada na shughuli za kijamii. Dini pia huimiza kufanya mema, dini inafundisha kusaidia maskini, wagonjwa na wenye uhitaji. Haya, yote nayapenda sana kuhusiana na dini humsaidia mtu kujizuia na kufanya maamuzi bora. Mafundisho ya dini husaidia mtu kuepuka tabia hatarishi kama vile ulevi uliopitiliza, uhalifu na mambo mengine mengi.